Kuwasiliana vizuri na wafanyi kazi wenzako ni kama kuwa natimu imara kwenye kazi. Kitu cha kwanza ambacho mtu anafa ku kifanya kwenye kuwasiliana ama kwenye mawasiliana na wenzako ni kuwa mtu wakusikiza vyema ama uwe mtu ambaya anasikiza vitu vizuri. Kwa mtu ambaye anasikiza vitu vizuri hapo basi unaweza kuwa mtu mwenye kuwasiliana vizuri na wafanyi kazi wako. Kitu cha pili ambacho unafaa kufanya ama kitu ambacho ni nawasiliana nacho na wafanya kazi wenzangu Nikuwa mtu wakuongea na lugha ambayo inafaa siwa gombezi wenzangu siwongeleshi na chuki Sizung umzi kwa lugha ambayo haifai Kitu kingine ambacho mta anafaa kuelewa katika kufanya kazi ni kwamba watu wote hawatoshani kuna watu wa umri tofauti kwenye kazi Hivyo basi ni vizuri kweza kujua, unawasilia na vipi na mtu ambaye ni mkubwa wako, mtu ambaye mnarika moja, na mtu ambaye ni mdogo wako, unafaa unaelewa wakati unawasiliana. Kitu kingine ni kuweza kuongea kitu ambacho kinaileweka. Kuongea kitu ambacho kinaileweka ili mwenzako asije akapata habari ambayo unaifu, unawataka kumpa kwanjia ambayo inafam. Kitu kingine ni kuzuia migogoro. Wakati ninafanya kazi huwa ninaweza kuzuia migogoro katiyangu na wenzangu. Hivyo basi, tunaweza kukaa na kufanya kazi jinsi inavyofaa. Kitu kingine ambacho huwa ninakifanya ni wakati nafanya kazi, ikiwa kumetokea jambo ambalo, linaleta shida pale kazi na mamigogoro, ni kuweza kuanzisha mawasiliano. Maanake, watu wengi wanapokuwa pale kazi ni watu wanagombana, wengine wanamigogoro, wengine wanashida tuza hapa na pale pale kazi ni manake. Kila mtu anavituvya ke pale kazini yaweza kupata kwamba mtu mmoja ameamka mwingine ako vizuri mwngine ni mgonjwa mwingine na vituvya ke tu vya nyumbani kwa hivyo sasa migogoro haikosi pale kazini ni jinsi ya ama huwa ninaweza kujua jinsi ya kutatua hiyo migogoro. Na kitu chakwanza ambacho ni nafanya katika kutatua migogoro ni kuweza kujadiliana ama kukaa chini na wenzangu kujadiliana mwanzo wa migogoro tutafanya nini kisha tuneza kutatua hilo jambo.

Naam, ninapenda kunywa maziwa sana, sana, sana, sana. Maanake maziwa ni chanzo cha kalishiamu kwenye mwili. Mwanzo maziwa yanatoka kwenye mnyama ambao unaitwa ng'ombe. Naam, wakati watu wanakunywa maziwa, unaeza kupata kalishiamu. Ni chanzo pia cha proteini kwenye mwili. Wakati mtu anakunywa maziwa, unaeza kupata nguvu mwilini. Unaweza kupata kalishiamu ambayo inasaidia. Kwenye mwili. Maziwa pia yanasaidia mtoto wakati mtoto anakua. Mimi mwenyewe ninapenda kunywa maziwa sana. Maanake ninajua kwamba maziwa ni chanzo cha nini? Cha afya bora. Wakati unakunywa maziwa, unaeza kupata afya bora. Unaeza kupata nguvu mwilini. Na pia unaeza kuwa na proteini kwenye mwili.

Zana za digiti ni kama rafiki wangu wa kila siku. Maanake ni vitu ambavyo navihitaji kwenye maisha yangu kila siku ili niweze kuvitumia. Nina zana kadhaa za digiti ambazo ninatumia kwa mfano WhatsApp. Ninatumia kila siku kwenye mawasiliano. Maanake bila WhatsApp sijui nitawasiliana vipi na wenzangu. Zana zingine ambazo ni natumia ni Google, Microsoft Google kila siku. Nina vitu ambavyo vingi sana ambavyo ningependa kutafuta, vitu ambavyo ninataka kujua maana yake, vitu ambavyo vinatendeka duniani kila siku, vitu ambavyo ningependa kujua ama kueleza wenzangu. Hivyo basi zana ya digital ambayo ninatumia kila siku ni Google. Wakati napoenda pale kazini, ninafaa kufanya kazi kwa urahisi. Kwa hivyo zana ya digiti ambayo ninatumia pale ni Microsoft Office Microsoft Office ina vitu vingi pale ndani kama Word Kuna Microsoft gani tena iko na Microsoft nyingi sana pale ambayo ni natumia Wakati ni nataka pengine kuandika kazi ambayo ni refu sana ni natumia Microsoft Word pale Wakati ninataka kufanya mahesabu Kuna ile Microsoft ambao ninatumia pale kazini, ili niweze kurahisisha kazi. Zana nyingine ambao ninatumia ni Canva, wakati ninataka kubuni vitu tofautitofauti, wakati ninataka kutengeneza vitu kama poster, wakati ninataka kutengeneza template tofautitofauti, ninaenda pale Canva, vitu ninasaidiwa kubuni, ninasaidiwa pia kutengeneza vitu tofauti. Pale Canva ni zana ambayo inasaidia kwa urahisi sana ama imeleta vitu kwa urahisi sana wakati pengine ninataka kutengeneza CV ya kwangu pale wakati nataka kutengeneza portfolio ya kwangu pale naenda tu pale Canva ninaweza kufanya nini? Ninaweza kutumia kubuni vitu tofautitofauti zana nyingine ambayo ninatumia ni Google Meet ama Zoom Meet wakati pale kazini kwa mfano hatuko kazini Kuna pengine, tumepewa off day pale kazini Tunaweza kuenda nyumbani Alafu ipatikane kwamba kuna kitu ambacho kinafaa kuzungumziwa Kitu ambacho tunaeza kuzungumza kwa urahisi ni zoom meet pale. Kwa hivyo hiyo ni zana moja ya digiti ambayo imenisaidia sana sana kwenye maisha naweza kutumia zoom pale kuweza kuzungumza, ninaweza kuwasiliana na wenzangu moja kwa moja tukionana uso kwa uso na tunaeza kuzungumza vitu ambavyo vinaendelea pale kazini. Kuna zana nyingine ya dijiti ambayo ninatumia ambayo ni Facebook. Facebook inanisaidia unajua kwamba dunia imekua kama Global Village. Watu wanaeza kuwasiliana, mtu akiwa Marekani, mwingine akiwa bara Asia, mwingine akiwa bara Afrika. Watu wanaeza kufanya kuzungumza kwa pamoja. Pale Facebook, unapata watu wa kila mtu yuko pale Facebook inakuwa ni rahisi sana kuweza kuzungumza na watu wengi ukiwa pale Facebook Zana nyingine ni Instagram Instagram pia ni zana nyingine ya kueza kuzungumza Unapata watu wanawasiliana pale, watu wanaeka picha za kwao pale Insta stories, watu wanaeza kuwasiliana na kuonana moja kwa moja wakiwa pale mitandaoni. Mitandao ya kijamii imeweza kuleta vitu kurahisisha vitu sana sana sana zana za dijiti ambazo mimi ninazitumia zimeweza kurahisisha vitu na kufanya mambo yawe rahisi sana kwa dunia ya kisasa.

Mwanzo ninapotoka kazini, huwa nimekua nimechoka sana, yaani I'm very tired. Wakati ninarudipale, nyumbani kitu chakwanza ambacho ninakifanya, ni kuweza kuoga ama kurefreshen pale, tunasema kurefreshen up. Ineza kuoga, na jipamba vizuri ili nieze kutayarisha, nini chakula chajioni. Mchana wangu ukiisha kitu ambacho ni nakifanya nikirudi nyumbani inafanya kuoga na efanya kurefreshen up ili nieze kuendele na kazi za nyumbani ina huwa mwanzo huwa ni natoka kazi ni 5 tunasema saa kumi na mbili za jioni huyo ni East African time maanake mimi ni ipo kwenye upande wa East Africa Ninatoka kazini wakati ama saa kuminambeli za jioni Hapo ndipo ninapuanza maandalizi ya vitu vyangu vya nyumbani Sina shere zo zote ambazo ninapenda kuzifanya Maanake nikitoka pale nyumbani, kitu ambacho nakifanya ni kuoga, kisha naanza kuanda chakujio, chakula chakujio ni yani sapa anza kuanda sapa pale na andania familia yangu tunafanya kula Kisha kuna lolote nafanya Watoto wanafanya kazi zao za shuleni na mimi nafanya kazi zangu za hapa Napale nyumbani kama kuosha vyombo kusafisha nyumba kumake sure kwamba Jiko ni langu lisafi Kila kitu kisawa sawa Kisha tunafanya nini Tunasasa anza kujianda kuenda kulala He he Napo navifanya Likuweza kujianda kulala Inakakwanza na familia yangu Kutoza zungumza na zungumza na watoto wangu pale kwa uliza shule ilivokuwa. Wanani uliza kazini ilivyokuwa. Kisha tunafanya maombi na kisha tunaenda kulala. Afraha ambayo nina kuanganayo ama mimi huwa nayo pale nyumbani huwa nafuraha tele sana. Manake nina pata kuinteract na watoto wangu pale nyumbani wakitoka shuleni. Ninapata kupatana na familia yangu Ninapata kuzungumza ama kuwambia jinsi kazi ilivyo kuwa pale kazini Ama mambo ilivyo endelea pale kazini Yaani inaweza kushare experience ya kwangu na watoto wangu Vyo basi, inakuwa na furaha mpito mpito.

Mazoezi ni kama charge ya battery husaidia kuweza kuupa mwili nguvu, kuweza kusaidia upate energy ya kuendelea kila siku. Wakati unafanya mazoezi mwili unaeza kupata nguvu pale. Mazoezi ambayo mimi huyafanya sana sana ni michezo. Huwa ninafanya kuparticipate kwenye michezo tofauti tofauti Kwa mfano kucheza mpira wa mguu almaarufu kama football kucheza mchezo wa vikapu, basketball na pia mchezo wa voliboli Mimi hupendelea kufanya michezo sana maanake huwa inasaidia mwili wote in general. Yaani hakuna kiungo hata kimoja cha mwili ambacho hakikui involved kwenye michezo ile. Ninafanyanga pia mazoezi mengine kama kutembea, kukimbia, ile inaitwa steps ile steps kutembea kwa mfano mimi hutembea steps elfu kumi kila siku huo ni wakati ambao siendi kwenye michezo sana sana. Michezo hulingana wakati ninatoka kazini tuseme kwamba ninafanya michezo karibu kila siku ya wiki karibu kila siku ya wiki lakini mimi hupendelea kufanya michezo haswa kucheza kandanda, kucheza mpira wa vikapu wikendi that is Saturday and Sunday halafu siku hizi zingine za wiki wakati napotoka kazini kutoka Jumatatu mpaka alhamisi ama Ijumaa ninafanya walking ili niweze kusaidia mwili wangu na ili nifanye mazoezi ya kutosha ninapenda kufanya mazoezi yangu jioni na wakati wa jioni ule wakati wa saa kumi na moja east african time mpaka saa kumi na mbili ama saa moja za jioni huo wakati napenda kufanya mazoezi yangu huo wakati maanake ule wakati hakuna jua, jua la kuchoma maanake huwa jua. Linakua kama ndio maana linazama ule wakati. Kwa hiyo jua si kali sana ule wakati. Tena watu wengi wanapendelea kuenda zoezi. Kufanya zoezi huo wakati. Kwa hivyo mimi ninapotoka kuenda kufanya mazoezi. Ninapatana na watu wengine wengi. Ambao wanaenda kufanya mazoezi kama hayo. Kwa hivyo ninakuwa na ile motivation. Ama na hile ari. Ya kutaka kuenda hili nipatane. Na watu wengine, ninahisi vizuri baada ya mazoezi maanake ninahisi, nimerefresh mwili wangu, kumeweza, kuwa strong, ninapata kuwa mwili wangu uko sambamba, uko strong, nimepata nguvu. Wakati nilipokuwa pale kazini kama nimefanya kule kula zile almarufu junk food, nikifanya mazoezi mwili wangu unarudi, unachoma zile calories za mwili na ninakuwa nipo sawa sawa.

Na, ninapendelea mazingira ambayo sio toxic. Pale kazini manake, Kuna mazingira ambayo watu hawapendani, watu wanafanya kazi jinsi wanavyotaka, watu hawapeani heshima, mimi binafsi, ninapendelea ya ile tunasema peaceful environment. Hiyo inamaanisha kwamba wakatu unaenda pale kazini, kila mtu afanye kazi ambayo, anapaswa kuifanya, na afanye jinsi ambavyo inafaa, kisha utoke uende nyumbani yani siipendi. Ile migogoro ya pale kazini manake kazini kuna migogoro mingi ambayo, inatendeka pale kazini. Kwahivyo mimi ninapendelea mazingira ambayo sio toxic ile tunasema peaceful environment Kila mtu anafanya kazi yake jinsi inavyofaa. Kila mtu ako kwenye department yake ametulia Sipendi kugombana na watu Kuma nake, kuna kazi ambazo, watu hugompana, watu wakai kwa amani, hivyo basi, sipendelei toxic environment.